Mimi napenda zaidi kuchora, japokuwa sio mchoraji mzuri, lakini nakumbuka nilipokuwa shuleni, nilikuwa ni mchoraji mzuri ya sasa wa picha za biolojia kwenye zile picha zinazo onyesha viungo vya ndani vya mwanadamu nilikuwa nafanya mazoezi ya kutosha sana kiasi kwamba, nilikuwa ninatoa picha nzuri sana. Ambazo kiukweli, hata nilikuwa nadiriki kuenda kuchora picha za madarasa ya juu. Kwa mfano nilipokuwa darasa la tano, la sita, nilikuwa naenda kutafuta vitabu vya sayansi vya darasa la saba. Na nachora picha za darasa la saba. Kwa hiyo, wale wenzangu ambao nilikuwa nasoma darasa nao moja. Walikuwa wakiona zile picha wanasema huyu mtu ni noma sana. Inakuwaje unaweza kuchora hizi picha we mtu ushawahi kusoma madarasa ya juu ni vile tu ambavyo nilikuwa nimependezwa sana na uchoraji hasa wa picha za kuonyesha maumbile mbalimbali ya mwanadamu ya ndani kama tumbo, ubongo, mapavu na viungo vingine vya mwili basi nilikuwa nachora vizuri sana na nilikuwa na furahia sana picha aina nyingine kama za magari, za vitu vingine nilikuwa nachora lakini nilikuwa sio mzuri sana lakini picha za viumbe, kama samaki, kuku, ngombe nilikuwa nafanya jitihada kubwa sana kuweza kujifunza kuvichora. Japokuwa sina kipawa cha asili cha kusema kwamba mimi nipo vizuri sana katika uchoraji lakini nilikuwa nafurahia sana kwenye kuchora kuliko kupaka rangi.